Ndiyo, mimi napenda kuimba sana. Iko na sauti mzuri na nyororo ambayo inaimba vizuri. Pia mimi napenda kuimba nyimbo za bongo na nyimbo ambazo zinapelekana na tamaduni zetu. Mimi ni muimbaji hodari na nafurahia kuwa muimbaji. Kuimba ni jambo ambalo linanifurahisha zaidi katika maisha yangu. Ni moja wapo ya mambo na ni nayo sema ni talanta zangu. Kuimba ni jambo kwa la maana kwa sababu linatuliza fikra yangu.

Data yangu naihifadhi katika online hivi ni kutumia pahali kama vile google account na pia natumia kipakaterishi changu na pia hard disk pamoja na memory card vile vile natumia simu na pia naweka rekodi katika faili zangu.